Ninatamani sana kuitembelea inchi ya Tanzania ambao inapatikana katika bara ra Afrika, aswa katika sehemuibya Afrika mashariki, nimeweza kusoma katika nakala mbalimbali na kuweza kuona kuwa Tanzania ni nchi inayopendeza kwa sababu ya vitu vingi ambavyo vina uvutio, haswa maswala ya kiutalii, mfano kuna mlima kilimanjaro ambao nausikia ni mlima mrefu sana katika bara ra Afrika ningependa sana kutembelea eneo hilo na kueza kuukwea mlima huu Hasa katika kilele cha mlima Kilimanjaro niweze kuangalia jinsi mwonekano wa Tanzania Unavoonekana kutoka katika kilele cha mlima huu. Pia kuna sehemu nyingi ambazo zina ifadhi za wanyama poli kama vile Masai Mara ningeweza kutembelea kule na kuweza kuangalia wanyama mbali mbali kama vile Simba, Kifaru, Twiga na wengine wakubwa kama vile Ndovu na pia ningependa kutembelea Tanzania ili niweze kuonja chakula kizuri cha Tanzania ambacho nimeweza kukisikia kuna vyakula vizuri na mbora sana katika nchi hiyo na pia ningependa kutembelea nchi hiyo ili niweze kuzungumza kiswahili sanifu na wakaazi wa nchi hiyo na nimesikia pia Tanzania ina vivutio mbali mbali na pia ina mji mkubwa kama vile Dar es Salaamu ambao unaweza ukatembea Dar es Salaamu na pia ukaweza kutumia feri ukavuka kuelekea katika mji wa Zanzibar na pia kuna tamaduni nyingi sana katika nchi ya Tanzania ambao kama kuna ngoma zile za kitamaduni zile za kale ambazo ninaweza kufurahia sana nitakapoona watu wanavo wakiimba na wakicheza Ninapofikiria safari ya kuenda Tanzania ninapata sana msukumo moyoni ambao unanifanya nitamani sana kufika na kuwepo pali.

Ninapenda sana kucheza mchezo wa kandanda ambao ni mchezo unaochezwa kutumia miguu ambapo unakuwa na mpira ambao umetengenezwa kwa aina ya ngozi flani ambayo ina hewa ndani kwa hiyo inakuwa ni rahisi pale ambapo ukiupiga huo mpira ukitumia mguu unaweza kuelekea upande moja na kurudi upande mwingine. Mchezo huu unanifraisha ni mchezo ambao unaweza ukachezwa na wachezaji kumi na moja upande moja wa uwanja na kumi na moja upande mwigine wa uwanja. Na mchezo huu umefanya sana nimeweza kutazama jinsi wachezaji mbalimbali wa inchi flani wanavyokuwa wakicheza kadri mda unavyoenda ambao huwa wanacheza kutumia dakika tisini. Mfano kuna mashindano mbalimbali kutumia mchezo huu, Kuna mashindano ya kombe la dunia ambao huwa yanafanyika baada ya miaka minne. Na mimi uwa shabiki sana wa team ya nchi ya Brazil, ambayo ina wachezaji kama vile Neymar, Vinicius Junior, Casemiro na wengine, lakini pia ninapenda kushabikia pale wachezaji pia wa team ya Hispania kama vile ambao ina wachezaji kama vile lamini ya mala ambao ni mchezaji mchanga lakini ni mchezaji hatari sana kwa sababu anafunga magoli kupitia mguu, kichwa na pia ana ushindani sana na mvuto sana na mashabiki wengi wanafurahia anapokuwa akicheza pia katika bala la Afrika pia kuna mashindano ya kombe la Afrika ambapo pia ni shabiki mkubwa wa nchi ya moroko ambayo inaonyesha kutia bidii sana ambapo huwa ina ushindani mkubwa sana na kuvutia sana mashabiki wanapokuwa wakitazama mchezo huo basi mchezo ningependa kucheza mara kwa mara basi inanifanya pia niweze kutazama runinga mara kwa mara ambapo wachezaji wengi huwa wanacheza wakituvutia sisi watazamaji.

Ninaipenda sana teknolojia mpya. Haswa katika wakati huu ambapo ulimwengu unazidi kuangalia teknolojia mbalimbali zinapokuwa zikijitokeza ama zikitangazwa. Ninapenda teknolojia ya akili mnemba ambao inajulikana katika lugha ya kizungu artificial intelligence ama AI. Akili hii ya teknolojia hii ya akili mnemba inaweza kutuwezesha kuyafahamu mambo mengi kwa muda mfupi sana mfano kama vile ukitumia chat GPT ambao ni moja wapo ya akili mnemba inaweza kwa kusaidia ukaweza kupata majibu ya maswali mengi kwa muda mchache sana na imetuwezesha kuwa tunaweza tukauliza maswala ya mfano ambao yana yapo katika katika nje kama vile kiafya ukaweza ukauliza chat gpt mfano kuwa nje nikijisikia hivi katika mwili inawezakahusiana na ugonjwa upi ama tatizo gani na chat gpt ikaweza kunielezea kwa muda mfupi ni suala hili na hili hata hivo ikaenda zaidi ya kunipa ni madawa yapi ambao ninaweza nikatumia mfano kupunguza maumivu ama kunisidia katika tatizo hili na pia teknolojia hizo pia zinaeza kutusaidia katika maswala katika mitandao ya kijamii ambayo mfano katika maswala kama vile Facebook ama Instagram Inapokuwa nikitaji kitu cha kuandika palace akili sihitaji kuisumbua zaidi ifikirie bali ninaenda kwa katika chat gpt hio na naweza kuandika swala ambalo ninahitaji Naeza nikapata mfano wa maneno mafupi na nikaweza kuweka pale katika mtando wa kijamii na watu wengi wakaweza kuyasoma na kufaidika kwa hiyo ninaipenda teknolojia ya akili mnemba ambao pia ijulikana kama Artificial Intelligence AI kwa lugha ya kizungu ama kiingereza.

Ninapenda sana kuwa mahali ambapo pana utulivu sana maana mahali ambapo pana utulivu panayofanya mawazo yangu ama fikiria zangu zikaweza kufanya kazi vizuri zaidi mara kumi zaidi ya pale ambapo ninaweza nikawa katika sehemu ambayo inakilele. Nasimu nyingi ambayo niya utulivu ni chini ya miti ambapo hamna kelele za watu Labda kelele itakayosikika, labda ni kelele ya ndege ama wadudu mbali mbali Kwa hiyo, ninapenda sana kuwa katika maeneo ambayo yana miti sana msitu, msitu, msitu ambapo kuna utulivu wanamna ya juu sana ambapo akili yangu inawezi kafanya kazi.

Ninapenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa mfano kama vile tukio ambalo raisi wa marekani raisi trump aliyeweza kuagiza wa maskari wa marekani wakaweza kumteka raisi maduro wa venezuela na hadi wakati huu yupo katika nchi ya marekani pale New York akiweza kujibu mashtaka mbali mbali kama vile ya madawa ya kulevya na mambo mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii Pia naweza kuyafuatilia matukio mbali mbali mfano kama vita kati ya nchi ya Urusi na Ukraine ambayo inaendelea ambapo kumekuwepo na habari nyingi zinazoweza kuelezea kuwa jinsi vita hivyo vinaweza kuathiri watu katika nchi zote haswa katika maswala ya kiafya na kiuchumi Pia matukio ambayo kila siku kuna fununu ya vita kati ya nchi ya Izraeli na nchi ya Irani ambapo pia tumeweza kugundua kuwa kuna nchi pia au kuna wale wanainchi wa eneo la gaza pale wa Palestine ambapo pia wameweza kuwa na vita vingi sana kati ya wanajeshi wa Izraeli na kundi lile la Hamas Kwa hiyo ninapenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa na yanaweza kunijulisha jinsi mataifa mbali mbali yanavyoendelea na unaweza kupata pia habari mbashara ama matukio yalivyotokea na jinsi yanavyoathiri watu hasaa katika ulimwengu huu ambapo tuna vitendo vingi ambavyo ni vya muhimu sana katika maswala ya kiafya, katika maswala ya kielimu, maswala ya uchumi ambapo ni muhimu sana kufuatilia matukio haya ili uweze kujua ni nini kinachoendelea ulimwenguni katika maswala haya.

Kila jioni kabla ya kulala, ninapenda sana kufanya maswala mengi sana, ambapo, yapo katika orodha hii, swala la kwanza, ninakisha kuwa jioni, ninaweza kupata chakula changu cha jioni, mda mwingi ninapenda sana kula samaki, na ugali, ambapo, naweza kuchanganya na mboga mbali mbali, kama vile sukuma wiki, na pia nikimaliza kula ninakunywa maji mengi sana kwa sababu ni muhimu katika afya Baada ya kula ninakaa maswala ninakaa kama masaa mawili hivi ninaweza kuchukua vitabu mbali mbali ninaweza kupitia nikiweza kwa jinsi ya kusoma kuangalia jinsi ambavyo ninaweza nikaweza kupata ilimu nyingi kutoka katika vitabu hivi na historia mbali mbali na pia ninapenda sana kutazama runinga, jioni, hasa taarifa za abari kutoka vyombo vingi vya abari duniani kama vile Al Jazeera, CNN, BBC na pia Citizen TV ya Kenya nikiweza kupata jinsi matukio mbali mbali ya kimataifa na ulimwengu upo katika mwelekeo gani katika maswala ya kisiasa, maswala kiuchumi na hata ilimu na michezo pia mbalimbali kama vile mchezo wa kandanda, mchezo wa hockey, netiboli na pia mchezo ule wa farasi kushindana kukimbia na pia baada ya kufanya hayo yote, ninaweza pia kupenda kutoka nje kabla ya kulala na kuangalia anga na kuangalia vitu mbali mbali kama vile nyota, mwezi na mawingu na ninapenda sana kuangalia jinsi anga linavyopendeza maswa masaa ya usiku na baada ya yote ninaweza kupata sala na kusoma kitabu cha dini ambayo ni biblia na naimba kidogo alafu ninaomba kisha ninalala.

Nimefanya kazi ya kujitolea katika sehemu mbali mbali, sehemu ya kwanza nimefanya kujitolea katika maktaba ya kitaifa ambapo huwa ninaenda ninaweza kusaidia kupanga vitabu mbali mbali, magazeti na kuweka katika orodha ambayo inawasadia wasomaji wakaweza kupata vitabu hivo ama magazeti hayo kwa njia ya urahisi Ninapenda sana mpangilio na kwa hiyo kazi wa kujitolea inakua ya kunifurahisha vizuri sana ninapo ona mpangilio Pia najitolea katika vituo vya mayatima kuenda kuwasaidia mfano pale ambapo naweza kuwasaidia kuwafundisha maswala mingi ya kielimu, kiuchumi, maswala ya teknolojia mpya bila kulipwa Pia napenda kujitolea katika mashirika ambayo yanapigania haki za kibinadamu Mswala shirika lile ambayo linapigania wasichana wa kike ili wapate kuelimika najitolea kwa namna ambayo ninatoa machapisho mbali mbali na pia ninaweza kuelekea katika vituo ambapo watoto hawa wasichana hukutana ili kuwapa mafundisho kwa njia ya bure Pia ninapenda kujitolea katika vikundi ambavyo vina zidi kuimarisha usafi katika mitaa mbalimbali hasaa mitaa ile ya Nairobi na ambayo ni mitaa ambayo imechafuka mfano kama mtaa wa ma bandani, mitaa ile ya mathare, kibera Tunaeza kufanya usafi na kueza kusaidia katika kusafisha mazingira na kuwa na eneo ambalo ni safi kwa sababu usafi ni muhimu kwa afya na palipo na usafi kutakuwa na uwezekano ambapo maswala ya magonjwa yanaweza yaka epukika.

Ndio ningependa kuogelea kwa sababu ninapenda sana jinsi mwili unavyokuwa ndani ya maji, unaweza kusikia utulivu katika mwili, na pia maji ni muhimu sana katika usafi wa mwili kwa hiyo, ninapokuwa nipo nikiogelea katika maji mfano katika mto mkubwa ama bahari, ama tu katika sehemu kituo cha kuogelea huwa nasikia utulivu katika moyoni na usafi katika ngozi yangu.

Kipindi cha televisioni ambacho kinazungumzia habari za michezo na kipindi ichi huwa nina penda kukitazama katika runinga yangu ambapo nimeweza kujiunga na mtandao wa DSTV ambapo ninaweza kutazama katika channel ya Supersporti ninaweza kuangalia vipindi mbalimbali vya michezo kama kandanda, mashindano ya kuogelea, mashindano ya kriketi Kwa michezo hii inanifuraisha sana na kufanya akili yangu kuchangamka na ninapenda sana kuvutiwa na michezo hii.

Ninapenda study nyingi sana katika kazi yangu ya kiafya lakini ninapenda study sana study za baolojia Haswa zile ambazo zina zungumzia vimelea vidogo vidogo ama wadudu wadogo wadogo ambao wanaweza wakaleta magonjwa mbali mbali, mfano kama bakteria, virusi ama fungi ni study ambazo zinanipendeza sana, zinanivutia kwa sababu zinanipa mawazo mengi sana na akili yangu inaweza kupata elimu ya juu sana katika kazi yangu ambao inahusiana na mambo ya afya.